Ningependa sana kutembelea Misri kwa sababu ni moja ya maeneo yenye historia ndefu na yakuvutia zaidi duniani. Misri ni kitovu cha ustaarabu wa kale, hasa ustaarabu wa waMisri wa zamani na ambao waliishi maelfu ya miaka iliyopita na kuwacha alama kubwa katika historia ya binadamu. Ningependa kuona mapiramidi ya Giza ambayo ni kati ya maajabu saba ya dunia ya kale na kujifunza jinsi yalivyo jengwa bila teknolojia ya kisasa. Inanishangaza kufikiria jinsi watu wa wakati huo walivyokuwa na maarifa makubwa ya uhandisi, hisabati na anga. Zaidi ya hapo, ningependa kutembelea mto Nile ambao ulikuwa chanzo kikuu cha maisha, kilimo na maendeleo ya misri ya kale. Kutembea kando kando ya mto huo kungekuwa kama kusafiri nyuma katika historia na kuona mahali ambako ufalme zilistawi Pia ningependa kutembelea makaburi ya mafarao kama lile la Tutankham na kuona michoro na maandishi ya kale yanayoeleza maisha, imani na mila za watu wa zamani vile vile ningependa kuenda kwenye makumbusho ya misri kujionea sanamu, vifaa vya kale na hazina zilizo hifadhiwa kwa karne nyingi. Safari ya aina hii ingenipa fursa ya kujifunza moja kwa moja, kuhusu historia, dini na utamaduni wa misri ya kale badala ya kusoma tu vitabuni. Kwa ujumla, kutembelea misri kungekuwa ndoto yangu kwa sababu kungepanua maarifa yangu ya historia ya dunia na kunifanya kudhamini zaidi hekima na ubunifu wa binadamu wa zama za kale.

Kitendo cha wema ninachokithamini sana ni kumsaidia mtu aliyekuwa katika wakati mgumu bila kutarajia malipo yoyote. Nakumbuka wakati nilipomsaidia mtu aliyekuwa amechanganyikiwa na hakuwa na mtu wa kumwelekeza. Nilichukua muda wangu kumsikiliza, kumtia moyo na kumpa maelezo aliyohitaji ili apate suluhisho. Ingawa lilionekana kuwa jambo ndogo, niliona jinsi lilivyombadilisha hali yake ya moyo, haliondoka akiwa ametulia na mwenye matumaini zaidi. Tukio hilo lilinifundisha kuwa wema hauhitaji pesa wala nguvu nyingi. Mara nyingi unahitaji moyo wa kujali na muda kidogo tu. Kuanzia hapo, nimekuwa nikiamini kuwa kila tendo ndogo la wema linaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu mwingine.

Napendelea zote, suruali na sketi. Kila moja inanafasi yake kulingana na mazingira na tukio. Suruali ni rahisi na hutoa uhuru wa kutembea na kufanya shughuli mbali mbali, hasa kazini au safari za kawaida. Sketi kwa upande mwingine huleta hisia za upole na nadhifu hasa kwenye hafla rasmi au wakati wakanisani. Kwa hiyo, kwangu kuchagua kati ya suruali na sketi kuna tegemea hali, mahali na jinsi nina vyotaka kujisikia siku hiyo.

Rangi ninayoipenda zaidi ni nyeupe, kwa sababu inanipa hisia ya usafi, utulivu na mwanzo mpya. Kila ninapoiona, ninahisi amani fulani na uwazi wa mawazo, kana kwamba kila kitu kinawezekana. Naiona sana nyumbani, hasaa kwenye kuta na mapazia, kwa sababu huifanya nyumba ionekane pana, angavu na tulivu. Pia naiona ofisini na sehemu za ibada ambapo nyeupe huakilisha nidhamu, utaratibu na hali ya kuwa safi kimawazo na kihisia. Rangi nyeupe hunikumbusha amani, uaminifu na uwazi wa moyo. Pia hunikumbusha kurasa tupu za daftari, zinazosubiri kuandikwa hadithi mpya. Ninamiliki mavazi kadhaa ya rangi nyeupe kama mashati na blausi. Kwa sababu yanaendana kirahisi na rangi nyingine na hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini. Kwa jumla, nyeupe ni rangi inayonifanya nijisikie mtulivu mwenye matumaini na tayari kwa mwanzo mpya kila siku.

Ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa napendelea sherehe ya kawaida lakini yenye maana mara nyingi naitumia siku hiyo kukusanyika na familia yangu na marafiki wa karibu tukila chakula kizuri na kucheka pamoja napenda mazingira ya utulivu ambapo tunaweza kuzungumza kushiriki kumbukumbu na kufurahia uwepo wakila mmoja. Pia huchukua muda wa kujipongeza na kutafakari kushukuru kwa uhai afya na mafanikio niliopata katika mwaka uliopita pamoja na kujipangia malengo mapya wakati mwingine najizawadia kitu kidogo kama nguo ninayoipenda au kujitolea muda wa kupumzika kwa ujumla kwangu siku ya kuzaliwa ni si kuhusu sherehe kubwa tuu bali ni kuhusu shukrani upendo na mwanzo mpya.

Nimewahi kulima na nina shamba lenye ukubwa wa ekari kumi na mbili. Ambalo ni jambo najivunia sana. Kilimo kwangu si kazi tu, bali ni sehemu ya maisha na uwekezaji wa muda mrefu. Kuwa na shamba kubwa kiasi hicho, kunanipa nafasi ya kupanga vizuri aina ya mazao, kugawanya maeneo kulingala na matumizi, na kutumia mbinu bora za kilimo ili kuongeza uzalishaji. Kila msimu wa kilimo, unanifundisha kitu kipya, kuhusu arthi, hali ya hewa, subira na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati. Kilimo pia hunipa amani ya moyo kwa sababu ninafanya kazi karibu na mazingira ya asili. Kuona mazao yakianza kuchipua hadi kukua hunipa furaha kubwa na hisia ya mafanikio. Zaidi ya hayo, shamba ni chanzo cha kipato na usalama wa chakula kwa familia na pia huweza kutoa ajira kwa watu wa eneo hilo. Kupitia ekari hizi kumi na mbili, nimejifunza kuwa kilimo kinaitaji nidhamu, mipango na bidii, lakini matunda yake ni ya kuridhisha zaidi. Kwangu kulima ni uwekezaji wa leo na urithi wa kisho.

Napenda kwenda sinema mara mbili kwa mwezi. Huo ni muda unaonifaa vizuri kwa sababu unanipa nafasi ya kupumzika na kujiburudisha bila kuingilia sana majukumu ya kila siku. Kwenda sinema hunisaidia kubadilisha mazingira, kuachana kidogo na mawazo ya kazi na kufurahia hadithi tofauti kupitia filamu. Kwa kawaida, huchagua filamu kulingana na aina ninayoipenda au mapendekezo mazuri na wakati mwingine huenda na marafiki au familia ili kuongeza furaha ya uzoefu huo. Mara mbili kwa mwezi inanipa uwiyano mzuri kati ya burudani na majukumu na kila safari ya sinema hua kama zawadi ndogo kwangu mwenyewe.

Ninahifadhi data yangu kwenye maeneo kadhaa kwa usalama zaidi. Kwanza, natumia simu na kompyuta kwa kuhifadhi taarifa za kila siku. Pili, ninaweka nakala kwenye hifadhi ya mtandaoni kama Google Drive ili data isipotee hata kifaa kikiharibika au kupotea. Pia, kwa nyaraka muhimu zaidi uhifadhi kwenye flash disk au hard drive ya nje kama njia ya ziada ya usalama. Njia hii unipa uhakika na amani ya moyo kwa sababu najua taarifa zangu zinalindwa na zinaweza kupatikana kirahisi wakati wowote ninapozihitaji.

Ninapowakaribisha wafanya kazi wapya, huanza kwa kuwapa mapokezi ya kirafiki na yenye heshima ili wajisikie huru na kukaribisho tangu siku ya kwanza. Hua najitambulisha kuwatambulisha kwa timu nzima na kuwaeleza kwa ufupi kuhusu utamaduni wa kampuni, mahadili na matarajio ya kazi. Hii huwasaidia kuelewa mazingire ya kazi na kupunguza wasiwasi wa kuanza mahali papya. Baada hapo, huwapa maelekezo ya wazi kuhusu majukumu yao, taratibu za kazi na mtu wa kuwasiliana nae wanapohitaji msaada. Pia napenda kuwaonyesha vifaa na maeneo muhimu ya kazi ili wajisikia wamezoea haraka. Muhimu zaidi, ninawahimiza kuuliza maswali na kuahakikishia kuwa msaada upo wakati wote. Kwa kufanya hivyo, wafanyakazi wapya hujenga ujasiri mapema na huanza kazi wakia na motisha na ari nzuri.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na kuheshimiana. Ninathamini sana watu wanaosema ukweli hata pale ambapo ni ngumu kwa sababu hujenga uhusiano wa kudumu na wenye msingi imara. Mtu mwenye uaminifu hufanya nijisikie salama kushirikiana nae iwe kazini katika familia au urafiki. Pia napenda watu wenye huruma na nia njema, wale wanaojali hisia za wengine na wako tayari kusaidia bila masharti. Tabia hizi huleta amani, huondoa migogoro isiyo ya lazima na hujenga mazingira mazuri ya kuishi na kufanya kazi pamoja. Kwangu, tabia nzuri kwa wengine ni chanzo cha imani, mshikamano na maendeleo ya pamoja.

Napenda kufanya kazi pekee yangu na pamoja na wengine. Kufanya kazi pekee yangu, hunipa nafasi ya kuzingatia kwa undani, kupanga mawazo vizuri na kukamilisha kazi kwa ufanisi bila usumbufu. Ni wakati mzuri wa ubunifu na kufanya maamuzi yanayohitaji utulivu na umakini mkubwa. Kufanya kazi pekee yangu, hunipa nafasi ya kuzingatia kwa undani, kupanga mawazo vizuri na kukamilisha kazi kwa ufanisi bila usumbufu. Ni wakati mzuri wa ubunifu na kufanya maamuzi yanayohitaji utulivu na umakini mkubwa. Kwa upande mwingine, kufanya kazi na wengine huleta mawazo tofauti, ushirikiano na nguvu ya pamoja.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazolenga kusaidia na kuleta maendeleo. Kwanza, ushiriki katika shughuli za kijamii na za kidini kama vile mikutano ya jamii kanisani na miradi ya kusaidia wahitaji. Hii hunipa nafasi ya kuungana na watu wengine kushirikiana mawazo na kujenga mshikamano katika jamii. Pia, huchangia kwa kutoa mchango wangu wa muda, ujuzi au rasilimali pale inapohitajika. Hasa kwenye shughuli zinazohusu elimu, mazingira au maendeleo ya kijamii. Kupitia ushiriki huu, najisikia kuwa sehemu muhimu ya jamii na ninaona matokeo chanya yanayotokana na kushirikiana. Kwangu, kushiriki katika jamii ni njia ya kurejesha mema, kujenga uhusiano na kuleta mabadiliko chanya kwa pamoja.

Utaratibu wangu wa kunywa kahawa ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na huwa ni kitu kinachonipa nguvu na utulivu kwa wakati mmoja. Kila asubuhi napenda kuanza siku yangu kwa kikombe cha kahawa safi bila sukari ili kuamka vizuri na kujiandaa kwa kazi za siku iyo. Kawaida naandaa kahawa yangu mwenyewe nikitumia mashine au mbinu ya kawaida ya kupikia na mara nyingine hupendeza kuongeza kiasi kidogo cha maziwa au ladha ya asili kama vanila au karafuu kulingana na hisia za siku hiyo kunywa kahawa kunanifanya nijisikie macho, tayari na makini na kunanipa hisia ya utulivu na furaha kidogo bila kikombe changu cha kahawa asubuhi, ninahisi kama kuna kitu kinakosekana. Macho yangu hayafunguzi kwa urahisi na akili yangu haijajianda kikamilifu kwa shughuli za siku. Kwa hivyo, kikombe hiki cha kahawa ni zaidi ya kinywaji na kitovu cha kuanza siku vizuri, kuongeza ari na kuimarisha utaratibu wangu wa kila siku.